Nimewahi kusafiri katika maeneo mazuri sana. Moja wapo ni ufukwe wa bahari, wenye mchanga mweupe na maji ya bluu tulivu. Mahali palipojaa upepo mwanana na mandhari ya kuvutia. Nilifurahia ya kutembea ufukweni kuangalia machweo ya jua na kuonja vyakula vya kienyeji. Safari hio ilinipa utulivu wa moyo na kumbukumbu nzuri na ilinifanya nitambue uzuri wa mazingira na tamaduni tofauti.